Naam nimetembelea ziwa Nakuru Ambalo limo hapa nchini pande za Nakuru County. Uko niliweza kuwaona ndege. Na pia kuwaona viboko pale majini ulikuwa ni muda mzuri sana na nilifurahia sana kutembea huko. Pia nimeona mto kwa kuwa nimetembea mto tana ambao ni mto mkubwa sana hapa nchini. Na umejaa kwa kimo. Uko na maji mingi sana. Na pia unapea wakazi wa huko maji mingi sana. Na unawasaidia kufanya kilimo. Na pia kuwapea chakula cha kila siku kwa kuwa wanaweza vua samaki pale. Wakaziuza ama wakazipika haya maeneo mawili ndiyo nimetembea yenye nimeona ziwa na pia mto.

Naam mawaonyesho wa sanaa nimeenda mara kadhaa sababu mimi mwenyewe napenda sana. Na kuna wakati pia mimi mwenye nilikuwa msani wa sanaa kwa kuwa cheza gita. Na wakati huo atakama kwa hivi sasa umenipita na umenipiku. Bado napendelea sanaa kuna watu wengine wakicheza sanaa pia. Hunijaza furaha na pia inanisaidia ile kutulia. Na pia ile tu kuhisi kwamba unelewana na watu na pia mnaweza kuwa na mambo ambayo mnapenda kwa kimoja. Kwa hivyo sanaa ni kitu ambacho mimi napenda na ni kitu ambacho pia kimesaidia kutengeneza maisha yangu hadi kufika kwenye niko sai.

Ninapo amuka jambo la kwanza nalofanya ni kuomba na kumshukuru mola kwa uhai. Kisha sasa nitaanza kufanya mazoezi yangu kulingana na ni siku gani. Kuna siku nitakimbia, kuna siku nitaenda kwenye jimu. Kwa hivu kulingana na ile siku nitachagua zoezi ambalo nafaa kufanya iyo siku. Baada ya hapo nikirudi sasa nyumbani ama chumbani nitaweza kutayarisha kiamshakinywa. Nipike kahawa yangu na kama nilikuwa nimenunua mandazi nita kula nayo. Lakini kama sikuwa nimenunua nita kula ile chakula nilikuwa nimepika usiku ulio fuata. Ndiyo nipate nguvu ya kuanzia siku. Baada ya hapo sasa ni kuelekea kwenye kituo cha magari na kuabiri gari moja na kuelekea kazini. Hayo ndo mambo mimi hufanya asubui, kila asubui nikiamka.

Mafanikio ambayo na dhamini kazini naweza sema ni kuwa nimeweza, baada ya miaka nne ya kufanya hapa kazini, nimeweza kuenda nikipandishwa cheo. Kulingana na kile cheo nilianzia, tangu niingie hapa kampuni, nimeweza kuenda nikipanda cheo, kila mwaka nina cheo mpya. Kwa hivyo, hiyo ndio mafaniki yenye naweza sema mimi nadhamini sana. Na naweze kusema kuwa pia yamekua hayo ndiyo yananipeleka kuendelea kutaka zaidi na zaidi kwa kuwa nikipata cheo kipya nataka kingine chipya. Kwa hivyo mkumaanisha kila wakati naendelea kufanya kazi kabisa na kufanya na jihadi na jitahidi kabisa. Ili niweze kufika hicho cheo kingine kwa urahisi na pia ndo niendelea pia kukua.

Chakula ambacho mimi nakipenda sana, sana, sana, ni pilau, pilau na kachumbari. Chakula ambacho nimeishi kukula tangu nikiwa mdogo, na chakula ambacho nitandelea kukikula, mpaka siku zangu za mwisho. Kwa kuwa, chakula chenyewe ni kitamu sana, kina nyama, kina mchele, kina viyungo. Kwa hivo ile aroma yake ni tamu sana na pia inasaidia mwili na viungo ambavyo vina hitajika kwenye mwili. Mara yangu ya kwanza kukila, siwezi kumbuka kwa sababu nimekila tangu nikiwa mtoto mdogo. Lakini nakumbuka kwamba, tangu nianze kukikula ni chakula mbacho mimi nilipenda sana. Aliyenieleza kuhusu chakula hiki ni mzazi, kwa kuwa tumekikula tangu nikiwa nyumbani pale. Na hata saa hii vile sasa naishi mimi kwangu, bado unapenda kukipika kile chakula cha pilau. Mara ya mwisho, ilikuwa ni jana, jioni.

Picha mimi upiga kila wakati, nikipata ile nafasi ya kupiga picha, mimi ntapiga picha, iwe ni mawingu, iwe ni nje ya dirisha naangalia, ntapiga picha, iwe ni jua naangalia, ntapiga picha. Mimi ni mtu mpiga picha kwa sababu pia napenda sana kuposti zile picha kwenye mitandao na kuonyesha wafuasi wangu mambo vile yanaendelea kwa hivo napenda sana kufanya ile documentation ya maisha yangu. Kwa hivyo, mimi ni mtu mpiga picha sana, na napenda pia kupigwa picha mimi mwenyewe. Kwa hivyo nikipata wa mahali tumeenda, mahali mpya ama mahali kwenye kunakaa vizuri, kuna manthari mazuri, mimi ntapiga picha. Nikiona kitu ambacho, sijawai ona hapo mbeleni, pia ntapiga picha.

Kifaa ambacho siezishi bila cha teknolojia. Ni simu yangu kwa kuwa simu ndio nawasiliana nayo. Ndo naweza kuongea nayo. Na pia hapo ndio napata kufuatilia mambo ambayo yanaendelea dunia. Kama ni kupiga simu ni muhimu sana inasaidia naongea na familia yangu na pia wanunuzi wangu. Pia simu inanisaidia katika kujiburudisha. Kwa kuwa naezaangalia video, naezaangalia pia filamu kwenye simu sahi. Kumaanisha kwamba simu ni kifaa ambacho nakihitaji kila siku na kila wakati. Kwa kuwa mambo yote yanaezahitajika yako pale ndani mwa hio simu. Pia simu kifaa ambacho kinasaidia sana na kurahisisha maisha ya leo sasa.

Mwanzo matumizi ya plastiki kwetu si mengi sana kwa kuwa serikali, walieka ban ya makaratasi ya plastiki, kwa hivyo uwezi patana na plastiki mingi sana uku kwetu. Zile plastiki utapatana na nazo ni zile za mikebe na mkebe ukisha tumika, unaufanyia kazi ingine kama vile nipeane mfano na mkebe wa kitandazo cha mkate kama blue band. Ule mkebe ukimaliza kazi nao, unaezautumia kuweka sabuni, kwa hivo unahakikisha kwamba hutupi ule mkebe kiholela holela, pia ukikula vitu kama peremende ambazo zimefungwa na plastiki, unahakikisha kwamba umechoma ile plastiki, ndo kuzingatia mazingira yetu, na kusaidia pia kupigana na uongezepo wa plastiki katika mazingira.

Kazi ambayo nashirikiana na wengine nahakikisha kwamba mimi nafanya kazi yangu kwa umakinifu. Nahakikisha kwamba yale mambo nafanya hayadhuru wengine. Na pia nahakikisha kuwa ile jambo mimi nafanya wengine pia wanahisi kwamba wanaeza fanya kazi na mimi. Bila kuona kama mimi ni mzigo kwao na bila kuona kama mimi nawaachia ile kazi mingi ndio wao wafanye. Hivo ndo mimi nafanya kazi na wengine.

Naam natumia video kwenye mawasiliano kuongea na wale wateja wangu ambao hawamo hapa nchini. Kama vile niko na wateja katika nchi ya Qatar ambao ni mbali na nchi yangu. Kwa hivyo ili kuweza kuwasiliana inabidi nimetumia video kuongea na wao. Natumia app moja inajiita Google Meet. Iyo ni ambayo inasaidia sana. Ili kuweza kuwasiliana na mtu yeyote ambaye hayuko ndani ya nchi. Pia niko na familia ambao hawako huku. Kwa hivyo ilikuweza kuwasiliana na hao familia. Pia natumia ile app ya google meet. Natumia video ilikuweza kuongea na wao na kuweza kuwapa habari kuhusu vile mambo yanaendelea huku.

Mimi napenda mboga aina ya kienyeji sana sana. Zile mboga ambazo zinapatikana zikikuwa zenyewe yaani hazihitaji kulimwa kwa sababu nazipata zina ladha yake tamu. Na pia kuwa ati ukizila zikona manufaa mengi kwa mwili kuliko hizi mboga za kawaida ambazo zinakuzwa na kuuzwa sokoni kwa hivyo mboga kienyeji ndio nasema napenda kula. Na ndo nile mboga ya kienyeji, nitazila na ugali. Ama nizile na mchele. Ama chakula ambacho kitaweza kupelekana na zile mboga. Kwa hivo hizo mboga zinakua zinazindikisha chakula kingine. Sizikuli peke yake kwa kuwa zikiwa peke yake, huwezi shiba, unaitaji kuongeza kitu ingine ndo uweze kushiba.

Wiki yangu naipanga kila jumapili kabla ya wiki kuanza hapo ndiyo naweza kutengeneza ratiba ambayo nitaweza kufuatilia hiyo wiki mzima na tenga kila kazi na masaa yake kuanzia jumatatu sasa ndiyo naweza kupanga hiyo ratiba vizuri yenye nitafuatilia zile kazi ambazo zinahitajika kufanyika kwa huo muda nahakikisha kwamba nimezifanya na nimefuatilia kwa sababu siwezi taka kuwa kazi zimesongamana sana kwa hivyo zenye muhimu kwanza nafanya namalizia sasa ya mambo mengine sasa nayapangia pole pole nayaweka kwa yale masaa nitakuwa nayo yenye sina jambo lengine na kufanya.

Jambo lao ambalo linanipa motisha kazini ni kujua kwamba nina ndoto ya kuanzisha kampuni langu mii mwenyewe. Kwa hivo hilo ni jambo moja ambalo lanipa motisha. Jambo lingine naeza sema ni kujua kwamba nategemewa na familia na wazazi. Ndugu zangu wenye wako nyuma yangu na pia wazazi wananitegemea kwa hivo hilo pila lanipa motisha jambo lingine nalo sema linanipa motisha ni kujua kwamba mwishoe haya mambo yote ambayo nafanya kwa sasa hii kazi ambayo nafanya kwa sasa itakuja kuwa na malipo yake na itakuwa mzuri na ambayo itaweza itaniwezesha kuishi yale maisha mimi napenda ama yale maisha naeza tamani kuishi kulingana yale malipo napata. Kwa ivo ayo ndo mambo yenye naeza sema yanipa motisha na pia kujua kwamba kazi yangu mwingine akiona, atapenda na atamani pia kufanya kazi kama vile mimi ambavyo nafanya.

Kitu ambacho naweza sema napenda kununua zaidi ni kuwa napenda kununulia wadogo wangu zawadi sana sana zawadi ya aina ya vyakula vitamu. Ama zile snacks hizo pia napenda kuwanunulia sana. Ndio nikiwaona wakikula na wakienjoy. Pia mimi nafurahia na naona kuwa ni vyema.

Majira ambayo mimi napenda kushiriki naweza sema ni majira ya vuli. Ule wakati ambako hakuna jua lile kali na pia hakuna ile baridi kali hayo ndo majira mimi napenda ku kuwa, hayo ni majira mzuri sana kama hata ni ya kufanyia kazi. Kama hata ni ya wakulima kulima, hawa ni majira mazuri sana. Kitu ambacho kilinifanya kupenda ni kuwa nishai kaa kwenye majira ambayo yana baridi sana. Na yalikua ya masika na siku pendezwa na hayo majira kwa hivo vile nilikaa kwenye mazingira ya aina ingine nikajua kwamba mimi sipendi masika na sipendi kiangazi. Shughuli ambayo mimi napenda, napenda kutembea hiyo wakati. Napenda pia kuogelea na pia kwenda tu kukaa na marafiki tukiongea. Hali ya hewa huwa wakati inakuanga mzuri sana. Unawezafanya jambo lolote huo wakati, unaweza hata tembea bila kuogopa jua ama kunyeshewa.

Kulinda mazingira ni jambo muhimu sana katika jamii yenye tunayaishi kwa sasa. Kwa hivyo unaweza sema mimi mwenyewe. Huwa situpi takataka ovyo nahakikisha kwamba nimezitupa mahali ambapo. Zinafaa kutupwa. Jambo la pili. Mimi sipendi kutumia vitu ambazo. Zina makaratasi ya plastiki kwa kuwa plastiki ni ngumu sana kutupa. Na ikikaa pale kwa mchanga inakaa sana. Kwa hivyo situmii plastiki sana kwa maisha yangu jambo la tatu naweza ongeza ni kuwa sipendi watu wengine wakitupa takataka ovyo. Kwa hivyo nikiwaona wakitupa ama wakifanya mambo kama hayo nawaongelesha na nawasaidia kuona umuhimu wa kuyalinda mazingira yetu.

Naam nimefanya kazi ya kujitolea kusaidia watoto ambao hawana wazazi. Na pia kuelimisha wanajamii. Kuhusu umuhimu wa kuchagua viongozi ambao wanatuwaza na viongozi ambao watatufanyia kazi vizuri kwa hivyo tunafanya kampeni kama hizo za kuhakikisha kwamba wanaelewa umuhimu wa kwenda kuchaguana na pia wanaelewa kuwa haki zao zenye zinafaa kuzingatiwa wakati wowote katika maisha yao.

Naam. Nampenda kumla samaki, sana sana samaki wa kukaanga kwa kuwa ni mtamu sana. Na pia anamanufaaa mengi mengi sana kwenye mwili. Samaki anamchuzi mzuri sana na pia anatengeneza rojo rojo zuri sana la kukula na wali ama hata na mchele. Kulingana na vile mtu anavyopenda kumla samaki wake.

Wazee wangu tunamahusiano mazuri, tuna ongea nao vizuri na wasaidia kulipa zile bills ambazo mimi naweza kuwasaidia kulipa. Kwahivyo tuna uhusiano mzuri sana na wao kuwa wao ndio wamenilea na wamenisaidia nikafika mpaka hapa kwenye niko sasa hivi.

Uwezo mimi ningependa kuwa nao. Ni uwezo wakueza kusaidia kila mtu. Kwa kuwa mimi ni mtu ambaye napenda kusaidia watu. Sipendi kuona watu wakiteseka vile kwa mambo ambayo mimi neza saidia. Lakini sasa siezi saidia kila mtu. Kwa hivo uwezo ambao ningependa kuwa nao. Ni uwezo wakusaidia kila mtu ambaye anajambo linalo msumbua naweza kumsaidia. Linaeza niyeka furaha mingi sana.

Mfanyakazi wangu tunawasiliana kwa njia ya rununu sana sana hiyo ndiyo njia ambayo tunatumia sana na pale kwa rununu tunatumia programu sana sana ya whatsapp. Hiyo ndio inasaidia kwa sababu ni rahisi sana kutuma mawazo kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine na pia ni rahisi sana kuwasiliana na kupitishana ujumbe. Njia ingine naweza sema ni kutumia programu ingine ya Google Meet ambapo ina video kwa hivyo mnaweza ongea mkionana. Mmoja akiongea mwingine anajibizana na inasaidia sana katika kuwa kwenye ukurasa mmoja na wafanyakazi wenye nafanya kazi na wao hapa kazini.

Mchezo ambao ningependa kujaribu. Ni mchezo ambao unachezwa ukiwa juu ya farasi. Aina ya gofu unacheza ukiwa juu ya farasi. Unajulikana kwa jina polo kwa kizungu, ni mchezo ambao naona ukiwa mzuri sana. Na naezataka kujaribu hata kama sijaona mahali kwingi ambapo huu mchezo unachezwa huku nchini kwetu.

Mimi mwenyewe napenda kujiekea sana sana kwa hivyo. Sipendi mahali ambapo nafanya kazi na watu. Ilhali ikiwa ni lazima itabidi basi nifanye na wao lakini kwa mara mingi kazi mimi napenda kufanya peke yangu kwa sababu huo ndiyo ule wakati naweza kuona. Kama kama iko na nafasi naweza kufanya kazi vizuri sana ule wakati.

Naam, napenda kuwasoma maoni ya watu wengine mitandaoni kwa sababu ya nisaidia pia naona njia nyingine ambayo watu huku nje wanafikiria ambayo mimi naweza kosa kuiona ama kuifikiria kwa hivyo. Napenda sana kuyasoma maoni ya watu wengine naelewa pia vile watu wengine pia wanawaza tofauti na mimi.

Mimi sana sana natumia wi-fi kwa kuwa ni ina gharama chini kuliko kutumia data za kila siku ukilinganisha malipo ya wi-fi ya kimwezi na yale malipo ya kununua data kila siku ni heri kutumia wi-fi kwa kuwa bei yake gharama yake iko chini.

Wazo zuri nimekuwa nalo ni kwamba niliona mahali ambapo kulikuwa na mtoto ambaye amewapoteza wazazi wake na alikuwa anaomba usaidizi na nikaona nikakumbuka kwamba nina rafiki yangu ambaye anafanya na NGO kwa hivyo nikamsaidia aongee na ule mtoto wakaweza kuwasiliana na sasa ule mtoto ako mahali pema ambapo anaangaliwa.

Jumamosi. Na jumapili ni siku zangu za kupumzika. Kwa hivyo hizo ndizo siku ambazo naweza kupanga mambo ambayo nitafanya kwa hiyo wiki ambayo itafuata. Sana sana napanga jumapili. Jioni naangalia vile nitaweza kupanga wakati wangu ndiyo niweze kama ni kazi niweze kuweka masaa ya kutosha kufanya kazi na pia masaa yangu ya kupumzika na ya kuwa na familia. Kwenda mahali si vile kwa kuwa wakati si mwingi, wikendi, unapata wakati mwingine pia bado kuna kazi unafaa kufanya. Mambo ya kawaida labda kukaa na familia na kutembea kiasi. Watu ambao mimi nakaa na wao wikendi ni familia yangu na wakati mwingine rafiki zangu. Ndiyo, nahitajikupumzika na kufanya mambo mengi.

Wakati ninawasiwasi mimi nitaongelesha mtu kama vile rafiki yangu. Pia ninajaribu mimi mwenyewe kujituliza kwa kukunywa kahawa. Ama tu kuenda tu kuketi mahali ni waze ni kuwe lile jambo ambalo linanisumbua nimeweza kulituliza.

Marafiki hii sitafuti wapya kwa vile labda tukipatana kwenye mazingira ya kazi hapo ndoo naweza kutengeneza rafiki mpya lakini kwa sasa wale marafiki wangu wa kitambo ndo nimekaa na wao wadi wa sasa. Sijakuwa nikitafuta marafiki wengine wapya.

La hasha. Sikipendi chakula cha haraka kwa kuwa sikizuri na hakina manufaa kwenye mwili. Kinaharibu tu mwili wa mtu. Kina mfanya mtu kaongeza uzito. Na haya ni mambo ambayo yanakuja kuathiri mtu baadaye, kwa maisha yake ya badaye, kwa hivyo. Apana sikipendi chakula cha haraka ata kidogo.

Ndiyo niweze kuweka afya nzuri, mimi nakimbia, nafanya eksasaisi, nafanya training, kila wakati nikipata. Asubuhi kitu cha kwanza ni nachofanya, mimi nafanya eksasaisi. Za aina zote, naenda kwenye gym, pia nafanya training huko, pia nahakikisha kwamba zile vyakula mimi nakula. Ni vyakula ambavyo hazini athiri afya yangu. Ni vyakula ambavyo vinaongeza manufaa na madini kwenye mwili wangu.

Nchi ambayo mimi ningependa kuitembelea nchi ya urusi sababu ya kuweza kutaka kutembelea hiyo nchi ni kwamba naona kule kuna utamaduni mwingine ambao sijauona huku kwetu utamaduni mwingine tofauti kabisa na ni utamaduni ambao mimi ningetaka kujionea mimi mwenyewe nimesikia kwamba warusi wanajua sana biashara ni wafanya biashara shupavu sana kwa hivyo hiyo ni jambo mimi siwezi sahau kuhusu hilo nchi. Kwenda kuona, ningependa kuona mazingira yao, ningependa kuona sanaa yao. Na pia tu kujiangalilia vile hiyo nchi inakaa sana sana. Huko kwenye vijijini zao pia, ningependa kujionea huko. Ninahisi vizuri kwa kuwa hiyo ni safari ambayo nimeishi kungoja kwa hivyo naweza furahia sana.

Mimi napenda ASC kwa kuwa AC utaweka kwa nyumba. Unaweza fungulia wakati wowote. Ukilinganisha na upepo ambao ni matendo ya mungu kukuwa na upepo hiyo ni mambo ya mungu kwa hivyo ni mambo ambao sisi kama binadamu hatuwezi jichagulia lakini AC Unaweza chagua kulifunga ama kuliwasha kulitumia ama kutolitumia.

Ututoni nilikuwa napenda kucheza na rafiki wangu. Kila wakati tukitokea shuleni tulikuwa tunaenda kucheza na wao. Sana sana mchezo wa miguu ama mchezo wa kukimbizana. Ningesema, hiyo ndo jambo nilikuwa napenda sana kufanya nikiwa mtoto. Na pia nilikuwa napenda kusoma kwa kuwa nilikuwa mwanafunzi mzuri sana kwa hivyo nilikuwa napenda pia vitabu na kusoma na kuchambua. Na pia kuangalia filamu.

Naam, napenda kuvijaribu vyakula vipya kwa kuwa kuna utamaduni mwingi sana ambapo kila utamaduni wako na vyakula vyao. Na kwa hivyo kwa kuwa mimi ni mtu anapenda kujua tamaduni mpya vile wanaishi naweza sema pia na penda kujaribu vyakula vya kila tamaduni na kwa hivyo napenda kujaribu vyakula vipya.

Naam, nafuata sana matukio ya kitaifa, matukio ya kisiasa, matukio ya vita, matukio pia ya mambo ya hali ya anga pia, napenda sana kufuatilia kwa sababu vile nchi yetu iko si vile hizo nchi zingine za huko nje ziko. Unapata kwamba huku kwetu tuna kama hali ya anga, kwetu ni mzuri sana kuliko nchi zingine ambazo zinaishi karibu na bahari sana. Nchi kama hizo zinapatikana na visanga sana kuliko huku kwetu kwa hivyo napenda kufuatilia mambo kama hayo.

Mimi napenda kuamka na jua kwa kuwa huo ndo wakati ya ambao mimi mwili wangu uko tayari kufanya kazi. Na hayo ndio masaa yenye ambayo naskia mwili uko sawa kabisa na uko na afya njema kwa kuwa hayo ndo masaa mazuri ya kufanya mambo yangu. Kwa hivyo nikiamka naweza kufanya tizi zangu naweza kufanya mambo yote yenye nahitaji kufanya kwa kuwa niko tayari na kuwa hayo ndio masaa nzuri yangu.

Shughuli yangu ya kupendezwa naweza sema. Labda ya kwenda kununua vitu kufanya shopping. Hio ndio shughuli yenye nasema mimi yapendeza kwangu, kwa sababu ule ndio wakati ambao unaweza kuwa na mambo mapya. Na pia naweza kungaria vizuri mimi mwenyewe.

Mimi napendezwa na tunda. Aina la embe, kwa kuwa napenda sana. Kula maembe. Na nikitengeneza juisi ya maembe pia naipenda sana, kwa hivyo hilo ni tunda ambalo mimi nalipenda kwa sana, kwa kuwa pia linamanuufa mingi sana ya kiafya kama kutengeneza damu, kutengeneza pia mwili na pia kusaidia kuponesha mwili haraka sana.

Mimi ni mtu ambaye sipendi kuchelewa ata kidogo. Kwa jambo lolote ambalo nafanya hua nahakikisha kwamba nimefika mapema. Ndo nipate wakati wakua nimejitayarisha. Na pia nisimkosee mtu yeyote ambaye tulikuwa tupatane na yeye. Kwa hivo mimi ni mtu wakuwahi. Nafika na pia naheshimu masaa ya watu wengine kwa kuwa pia mimi napenda watu wanapo heshimu masaa yangu na kuyatilia manani.

Kusema ukweli mwanga mkali huo unafanya mtu anazembea. Kwa hivo huwezi kufanya kazi vizuri vile inafaa. Mimi ni mtu ambaye napenda mwanga wakati kwa sababu ule ni wakati ambapo utaweza kufanya kazi vizuri. Na pia hakuna ile baridi ile ya kufanya ya kukuzuia kufanya kazi kwa kuwa mwanga wa kati unaeza fanya mambo mengi sana pia unaeza tembea nje unaeza enda na marafiki kukiwa na mwanga wa kati lakini kukiwa na ule mwanga mkali inakuwa ni ngumu kufanya mambo kama hayo.

Mtu ambaye anayeanza kazi kitu cha kwanza naweza muambia. Aheshimu wakubwa wake. Hao ndio wenye kumuandika kazi, hao ndio wenye wanaweza kumfuta hile kazi kwa hivo heshimu wakubwa wako. Jambo lapili ningependa kumuambia. Fanya kazi kwa kujituma. Fanya kazi kwa bidii. Bidii siku zote hulipa na ukifanya kazi kwa bidii kuna mtu tu ataona. Hata wale wakubwa wako wataona na wataweza kukuzawadi kwa bidii yako. Jambo lingine naezasema kuwa mtu mwenye kuvumilia kwa kuwa si kila siku pale kazini itakuwa njema na siki la siku itakuwa mbaya kwa hivyo kulingana na vile siku iko, vumilia, fanya kazi yako, vizuri, na usipende kuwa mtu mbishi. Hakuna mtu anapenda mtu mbishi, hata mtu mwenye anayekuandika kazi, hapendi ubishi kwa hivyo usikuwe mtu mwenye ubishi sana.

Naam naamini kwamba mimi ni mbunifu kwa kuwa naweza kufikiria jambo ambalo linahitajika kufanyika. Na nitaweza kulitoa kutoka kuwa jambo ambalo liko mawazoni. Na kulileta na kuwa jambo ambalo linafanyika katika hali ambayo tupo. Kwa mfano kunaweza kuwa kuna jambo ambalo linahitaji suluhisho. Na nitaweza kulifikiria hilo suluhisho kwa haraka sana. Na kulipeana na tukaweza kuenda kwa jambo lingine ambalo linaendelea.

Kujitunza mimi kama ni kingozi na tumia mafuta vizuri na hakikisha kwamba nimepaka mafuta pia adi sunscreen ile wakati natoka nje ndo kuzuhia ile miale ya jua ile mikali kunichoma. Pia napenda kuoga sana mimi ni mtu ambaye napenda usafi kwa hivo nahakikisha kwamba mimi ni mtu msafi siku zote na wakati wowote. Pia nala vizuri na kulala ya kutosha. Kuhakikisha kwamba mwili wangu umepumzika ndo nikieza kuamka. Nitaeza kuendeleana kazi na kufanya kazi katika ustadi ambao unaitajika.

Udhaifu kusema kweli hakuna binadamu ambaye ana udhaifu wake na mimi udhaifu wangu nezasema nikua kwamba wakati mwingine nitahisi kama nimezembea kidogo kufanya kazi ambayo nikonayo kwa hivyo ndo kuzuia iyo ndo kuangalia udhaifu huo. Na hakikisha kwamba kila kitu ambacho nahitaji kukifanya nimeandika chini ndo naeza kufuatilia na nikimaliza kulifanya na sema kwamba nimemaliza. Pia udhaifu mwingine naeza sema labda ni kukosa uvumilivu wa kutosha. Kwa kuwa wakati mwingine utapata kuna jambo unalifanya. Na nikama haliishi kwa hivyo unapata kwamba unaona nikama umekawia sana kwenye hilo jambo. Na kwa hivyo inabidi. Inabidi pia nimeangalia hapo na najifunza kwamba si kila jambo linahitajika kufanyika mda huo huo. Pia kuna mda mwingine ambao unaweza lifanya.

Mimi mwenyewe napenda kula wali kwa kuwa ugali ni chakula kizito sana. Na kinapa, kinakaa sana pale tumboni kabla kikue kimesiagika kwa hivyo kinafanya tumbo yako ikue imejaa kwa muda mrefu kwa hivyo huwezi kukula wingi. Na pia kile ni chakula ambacho hakina manufaa mingi kwenye mwili lakini wali una manufaa mengi sana kwa hivyo mimi ninaupenda wali.

Mimi napenda kuandika na kompyuta kwa kuwa ni haraka sana kuandika na pia hauchoki kama vile ukiwa unaandika kutumia mkono wako, kompyuta inaraisisha kwa kuwa hata unaeza andika aina yoyote ya herufi na ikona zaidi ata ya herufi iko na mambo mengine mengi ambayo inaeza kusaidia katika uandishi wako ukilinganisha na kuandika kwa mkono.

Wakati wangu wa mapumziko kazini, huo ni wakati ambao mimi natumia kuangalia yale mambo nahitajika kuwa nimekamilisha pale kazini. Na pia ni wakati ya ambao natumia, kubugia tu. Na kutoa mawazo mengi akilini, kwa hivo nitaenda nitacheza mchezo. Ama nitakaa tu chumbani, kama nimetulia.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kwamba heshima iwe ndo kitu cha kwanza ambacho tunaangalia, heshima kila mtu apewe heshima yake, cha pili ni bidii. Pale kazini nahitaji mtu ambaye akona bidii na mtu ambaye anaelewa kwamba ile ni kazi na inahitaji kufanyika kulingana na wakati fulani. Kumaanisha kwamba, huwezi tu ngoja mpaka dakika ya mwisho ndo ukaweza kufanya kazi yenye ambaye umepewa. Jambo lingine naezasema, ni kwamba, kukaa kama watu ambao wanaelewa kila mtu hapo ni binadamu. Watu hufanya makosa kwamba kosa likifanyika linarekebishwa na kuongelelewa pia.

Mimi pesa zangu mimi nahifadhi kwenye banki nina account ya banki. Pia niko nalo portfolio kwenye nimeeka nimenunua vitu kama vile crypto na pia stocks zenye ambazo zinazaana ambavyo zinaendelea kukaa pale zinendelea kuzaana na kuongezea faida. Ndo ukifika wakati mweema niuze na niweze kuchukua ile faida yangu.

Naam, nazigawanya taka zangu naziweka kando kando zile taka ambazo zinaweza kuoza na kurudi kwenye mchanga naziweka kando. Zile taka ambazo haziwezi kuoza naziweka kando ili zikuje ziokotwe ziweze kutumika tena ama kwenda kuchomwa. Hivi nahakikisha kwamba taka ambazo haziwezi kuoza hazijajipata kwenye mchanga wetu na kuaribu mazingira.

Wafanya kazi wapi anawakaribisha kwa kuwaonyesha mazingira ya kazi. Kuelezea vile kazi inafanywa. Kuelezea pia yale yale yale mashalti ambayo wanafaa kufuatilia pale kazini kwa kuwa kila mahali kuna mashalti yake. Pia kuwaelezea cheo cha kila mtu ambaye ako pale kazini ndio waweze kumuongelesha kwa hekima na heshima ambayo inamfaa. Na pia kuambia kwamba kazi ni mzuri sana. Na kuelezea kutakuwa na mambo ambayo watanufaika nayo. Wakifanya kazi vizuri na wakiweza kujionyesha na kwamba wako na ile uwezo ambao tunatafuta kufanya kazi pale kazini mwetu.

Zoea ambazo ninazo naeza sema ni mejenga vizuri ni zoea la kuamka mapema na kufanya mazoezi ya mwili hili imenisaidia sana kuhakikisha kwamba afya yangu ni mzuri na kwamba sina magonjwa ambayo yanapata watu wengi ambao wako na miaka moja na mimi kumanisha kwamba mimi naweza kujikimu vizuri sana kiafya bila kuhitaji kwenda hospitalini kila mara.